Ndiyo, ninava saa kwa sababu nyingi ya kwanza nikua, huweza kufuatilia wakati, saa hunisaidia kusimamia muda wangu kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa sikosi miradi au shughuli muhimu. Saa pia ni mzuri kwangu kwa mtindo na urembo, saa huniongeza uzuri na huonyesha mtindo wangu wa kibinafsi na kuweka mwonekano wa maridadi. Saa pia kwa watu wengine huonekana kama ishara ya uaminifu, kuvaa saa huonyesha kuwa mimi ni mtu anayeheshimu muda na pia na heshimu muda wa wengine saa pia ni rahisi kwa vitendo ni rahisi sana kuliko kutegemea simu yangu kwa wakati hasa katika mazingira ambapo simu huwa haiwezi patikani ama uko mahali simu inawezaibiwa. Saa pia ni nzuri kuwangu kwa sababu inaudhabiti. Inaweza kuwa ya kudumu, zikiwa unaweza kuhimili matumiza ya kila siku kwa hivyo hunipa muda wa uwekezaji saa pia hunipa uzoefu ninaweza kuwa na uriti wa familia na hivo inoangeza thamani ya hisia na kumbukumbu saa pia ni muhimu kwangu kwa sababu huwa inanitenga na teknolojia katika ulimuengu ambao umetawaliwa na teknolojia kuvaa saa kunaweza kuniruhusu kukatwa kutoka kwa usumbufu wa mara kwa mara wa simu na mahiri. Saa pia ni muhimu kwa sababu inaweza kuongeza umuhimu wangu wewe katika mazingira ya kitaluma au ya kijamii zikionyesha umakini na umuhimu wangu. Saa pia huja katika mtindo mbalimbali ambayo inaweza kuniruhusu nijieleze kwa kibinafsi kwa kuchagua saa inalingana na utu wangu saa pia ni muhimu kwa sababu inaweza kunisaidia niweze kufuatili muda na pia huwa ishara ya umakini mtu ambaye anasaa, huonekana ni mtu ambaye ni makini, anafuatilia muda wake na anayeheshimu watu wengine.